Ndiyo, napenda sana asali na ni mojawapo ya vitu ninavyo dhamini jikoni. Napenda asali kwa sababu ni tamu ya asili na inafaida nyingi kiafia. Mara nyingi huitumia kwenye chai badala ya sukari, hasaa asubuhi au wakati wa baridi. Pia napenda kula asali pamoja na mkate au kuiweka kwenye uji, asali unisaidia kujisikia mwenye nguvu na mtulivu, na ninaamini husaidia kinga ya mwili. Zaidi ya ladha napenda asali kwa sababu hunikumbusha vyakula vya asili na maisha yanye afya. Kwangu asali si kinywaji tu bali ni sehemu ya mtindo wangu wa kujitunza.